Mimi ningependa kujaribu mchezo wa badminton. Napenda kucheza badminton. Alafu pia napenda kucheza mchezo wa fifa unajua fifa Playing station. Napenda kucheza Fifa. Napenda kucheza FortNight napenda kucheza God of War. Napenda kucheza.

Kumbukumbu ninayo ni wakati ambapo nilikuwa naamka asubuhi saa kumi kuenda kupanda basi katika barabara alafu hiyo siku ndio basi ilichelewa alafu kuna gari ikakuja ikasimama mbele yetu ikaanza kutumulika na taa ikatufuata mbio tukakimbia tukirudi nyumbani.

Kitu inafanya mazingira ya kazi inakuwa mzuri ni, wakati ambapo mkubwa anaelewana na staff wake wote. Anaelewana na staff, the junior staff and the minor staff pia wanaelewana poa. Na kampuni pia itarun vizuri, watu wakilewana.

Napenda kula samaki sana mimi napenda kula samaki kwanza, kwanza, kwanza tumekula samaki juzi na rafiki yangu hapa, napenda kula samaki, kwanza tilapia napenda kula samaki sana napenda sana samaki.

Eee, nimewahi lima, kuna time niliendanga, sasa si tunakuanga na shamba fulani huko shags, sa kuna time tumeenda na kina dad ee, tumeenda kulima, tunapanda mahindi, tunapanda ngano, huko Eldoret, tunapanda, tunapanda vitu mingi sana, ee, mahindi, maembe, machungwa, ndizi.

Eee tulikuwa nazo kitambo tulikuwa nazo tulikuwa na ndege za kufuga kama tatu hivi kitambo alafu kuna ili zilipoteanga hii siku flani kulinyeshanga mvua kubwa sana alafu zikaanza kupeperuka kwenye mvua zikaenda zikaendanga hivo saa hazijawai kam hadi wa leo hazikuwai rudi.

Upeo ama AC mi naeza prefer upepo juu, napenda sana the natural like air, napenda sana ile upepo natural like, ile ya mazingira mzuri, hewa poa, hewa nzuri, unaipumuwa hewa safi ya, naeza penda hiyo upepo.

Napenda kutembea kwa miguu sana napenda kutembea kwa miguu inafanya afya yangu inakwa mzuri alafu na bado na naeza kupunguza mafuta mwilini kutembea kwa miguu napenda sana napenda kufanya mazoezi katika mwili yangu ndio nisikie poa nisikie fit.

Mimi sa hufanya, mi hupanga time yungu poa vizuri, asibui. Sasa nikipanga time yangu poa, nitajua nafanya nini badar hii taim flani, najua nafanya nini, hii masa fulani, najua nafanya nini, hii masaa fulani, najua nafanya nini. Sa napanga masa zangu asibui, kenye nitajua kinitafanya Schedule yangu ni safi.

Napenda kutembea mstuni, ju mstuni kuna mandege, napenda sauti za ndege, mstuni ni mahali mzuri kuna hewa tamu, kuna hewa mzuri, kuna upepo, napenda kutambelea mstuni, mstuni ni mazingira pia, napenda kutunza mazingira, mstuni ni mzuri sana.

Nasherehekeanga kweli Christmas? Nasherehekeanga kweli birthday? Mi husherehekea birthday zangu, naendanga, naendanga najispoil mahali kwa KFC ama Chicken Inn. Halafu, halafu, natembelea maguy, nasherehekea na mabeshte wangu. Hivo halafu, nakuja kurudishia mungu shukrani.